Asante sana kwa hilo swali na ningependa kujibu. Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Kwangu, ninachukia tukio matukio tu saa zingine. Unapata mlevi, ameenda akalewa, yes amelewa. Anakuja kwa nyumba, anaanza kuvuruga. Hiyo ndo sipendi. Anavuruga familia, anavuruga watoto, anavuruga mama, anavuruga kila mahali. Halafu hiyo hilo tukio pia, unapata pia huyo mbaba mwenye ameenda kulewa anakuja anaiba vitu ndo aende auze anakunywa pombe hilo ndio sipendi hiyo kazi kabisa kazi gani ya nyumbani, sasa kuna kazi yenye sipendi pia nyumbani ni kazi ya hiyo kulewa pombe, kazi ya kupiga nduru kila siku, ya.

Asante zana kwa hilo swali kipawa changu, kipawa changu mimi ninafikiri ni mbili ya kwanza ni kucheza piano. Piano miminapenda kucheza na nikijishinikiona tuyu inijanda olazu kufunzwa nilijua tu ya pili ni kukuwa kwa hospitali na kusaidia wagonjwa hiyo ndiyo kipawa changu.